Napenda kahawa zaidi kuliko chai na Nitaeleza kwanini kwa kina. Kahawa inanipa nguvu ya ziada na kunifanya nijisikie macho na tayari kuanza siku hasa asubuhi. Harufu yake ya pekee yake inabadilisha hali ya moyo. Ile harufu kali ya kuvutia inanifanya nijisikie kama siku inaanza rasmi. Napenda pia ladha yake ilivyo na ukakasi kidogo. Hasa kahawa ya moto isiyo na uskari nyingi. Kahawa inasaidia kuzingatia kazi, kufikiri kwa makini na kunifanya niwe naari kazini. Wakati mwingine nikihisi kuchoka au mawazo ya mechanganyika, kikombe cha kahawa kinanirudisha kwenye mustari. Napenda kahawa kwa vile inanipa muda wa utulivu.